Ndio napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa nafasi ya kugundua ladha na tamaduni tofauti. Kujaribu chakula kipya hunifanya ni jifunze kuhusu mila za watu wengine na njia zao za kupika. Wakati mwingine huwa na tahadhari kidogo lakini napenda kwanza kwa kuonja kiasi kidogo ninapo pata chakula kipya chenye ladha nzuri hunipa furaha na hamasa ya kuendelea kujaribu vyakula vingine zaidi.